Napenda kujifunza mambo mapya yanayopanua upeo wa mawazo na kunisaidia kuelewa dunia vizuri zaidi. Kwa mfano, kujifunza lugha tofauti, unanipa nafasi ya kuwasilina na watu wa tamaduni mbalimbali na kugundua mitazamo mipya pia, napenda kujifunza kuhusu teknolojia na sayansi kwa sababu zinabadilika kila siku na kuleta uvumbuzi unaorahisisha maisha. Vile vile, historia na fasihi ni maeneo yenye hazina kubwa. Kupitia kujifunza naweza kuelewa safari ya binadamu na kupata hekima kutoka kwa hadithi za zamani. Kujifunza kitu kipya, hunifanya nihisi nikiwa hai na ninapiga hatua. Kwani, kila maarifa mapya ni daraja la kunipeleka mbali zaidi katika safari ya uelewa na ubunifu. Asante.

Kwa kweli, napenda mikutano yenye lengo la kujenga maarifa na mshikamano kati ya watu. Mikutano ya kielimu kama semina na warsha hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya na kubadilisha mawazo na wengine pia, mikutano ya kijami kama sherehe au hafla ya kitamaduni, huleta furaha na kuimarisha urafiki. Ninapenda pia mikutano ya kiroho hasa ibada na maombi kwa sababu huleta utulivu wa moyo na mshikamano wa kiimani zaidi ya hayo, mikutano ya kikazi yenye mpangilio mzuri hunisaidia kupanga malengo na kushirikiana kwa ufanisi. Kwa ujumla, mikutano unayoipenda ni ile inayojenga, inayoleta mshikamano na kuifanya nijisikie nimepiga hatua katika maisha.

Wakati wa msongo wa kazi, napenda kutumia mbinu rahisi za kujipa utulivu na kuongeza ufanisi. Kwanza, hupanga majukumu kwa vipaumbele ili kuepuka kuchanganyikiwa. Pili, huchukua muda mfupi wa kupumua kwa kina au kutembea kidogo ili kupunguza shinikizo. Pia, kugawanya kazi kubwa katika vipande vidogo, hunirahisishia kuendelea hatua kwa hatua bila kusongwa. Ninaposhirikiana na timu, kuomba msaada au kushauriana ili kupata suluhisho bora zaidi muziki wa kutuliza, hasa gospel, hunisaidia kupunguza mawazo mazito na kunipa nguvu mpya. Mara nyingi, hutumia yoga au kutafakari ili kuimarisha umakini na kuondoa uchovu wa akili. Hatimae, hujitahidi kusherehekea mafanikio madogo ili kuongeza motisha na kuendelea mbele kwa ari mpya. Asante.

Ndiyo, ninavaa miwani na ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Miwani hunisadia kuona uwazi zaidi, hasa ninapofanya kazi kwenye kompyuta au kusoma vitabu kwa muda mrefu. Pia, ninapo kuwa nje, hutumia miwani ya jua kulinda jicho dhidi ya miyale ya jua na kupunguza uchovu kwa macho. Miwani inanipa ujasiri na faraja kwani bila hiyo ningepata ugumu wa kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi. Zaidia kusaidia kiafya, miwani pia nikipengele cha mitindo na napenda kuchagua fremu zinazolingana na utu wangu. Kwa hivyo, kuvaa miwani ni mchanganyiko wa kiafya na mtindo na imenisaidia kuishi maisha yenye uazi na ufanisi zaidi. Asante.